Ndiyo, nisha wai kufanya yoga. Mara ya kwanza nilikuwa na shaka kidogo. Nikijuuliza kama ntaweza kukaakimia na kupumua ta ratibu. Lakini nilipo wanza, nikasikia mwili ukilegea na mawazo ya kitulia pole pole. Ilikuwa makama kujipa ruhusa ya kusimama kidogo katikati ya mbio za mahisha. Tangu hapo, nimeyona yoga kama mazungumzo ya upole katia mwili na akili.

Kwa kawaida nikianza mradi mpya kwanza nachukua muda kuwelewa kwa picha kubo. Nakaa kimya kidogo najiuliza lengo ni nini hasa na kwa nini. Alafu naanza kugawa mradi vipande vidogo. Kama safari ndevu unayoigawa kwa vituo. Nakumbuka mradi mmoja ulionisumbua sana mwanzoni. Lakini nilipoanza hatua moja bada ya ingine mambo ya likua sawa. Kwangu, mwanzo mzuri ni mchanganyiko wa utulivu mpango na moyo ulio tayari kujifunza.

Kwa kweli mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda ile kimya ya asubuhi kabla dunia haijaanza kukimbia. Wakati mawazo yako wazi na pumzi iko nyepesi. Nakumbuka nikiamka mapema nikitazama jua likianza kuchomoza. Najisikia kama nina mwanzo mpya kila siku.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni. Kwa sababu ni rahisi na zinanifikia haraka popote nilipo. Lakini bado kuna hisia ya kipekee nikishika gazeti ya asubuhi. Nikigeuza kurasa pole pole huku nikinywa chai. Nakumbuka zamani tulikuwa tukigombania ukurasa wa michezo nyumbani. Ilikuwa furaha yake. Kwa hivyo, mtandao hunisaidia kwa kasi na gazeti hunipa utulivu na ladha ya kumbukumbu.

Nikifanya kazi na timu ya mbali, jambo la kwanza ni mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Napenda kuweka muda wa kuzungumza, sii kazi tu, bali hata kuulizana hali, ili tujisikie, tujisikie mbali sana. Nakumbuka mradi mmoja tulikuwa hatujawai kukutana na ana kwa ana. Lakini kwa mazungumzo mazuri, tulijenga uaminifu.

Kila siku mara nyingi natumia usafiri wa uma, hasa basi. Kuna kitu cha kipeke ndani yake, unakaa ukitazama watu kila moja na safari yake, mawazo yake pia. Wakati mwingine, napenda kutembea kwa miguu nikiona umbali si mrefu. Inanipa nafasi ya kufikiria na kupumua usafiri wangu wa kila siku. Sii tu wa kufika kazini ni sehemu ya kuanza na kumaliza siku wa utulivu flani.

Napenda kutembea mahali penye miti na nafasi ya wazi. Hasa asubuhi au jioni. Kuna utulivu fulani, unapopita kwenye njia ya kivuli au bustani ndogo, ukisikiliza ndege na upepo ukipita pole pole. Nakumbuka matembezi ya jioni nikiwa nimechoka. Hatua chache tu zinabadilisha kabisa hali ya moyo.

Wazo zuri nililo nalo leo ni kuchukua mambo taratibu bila kujilaumu unajua si kila siku lazima ufanye makubwa ili iwe siku nzuri. Ata jambo ndogo kama kumpigia mtu wa karibu simu au kujipa dakika chache za kupumua kimya. Linaweza kubadilisha kabisa hali ya moyo. Leo naona ni siku ya kujipa nafasi na kusema nimejitahidi na hiyo inatosha.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa mwanzo, ingekuwa ajabu kidogo. Lakini nikishazoea nahisi ningepata utulivu fulani wa kipekee. Nakumbuka siku moja, nilikaa kijijini bila simu. Nikatembea tu, nikazungumza na watu ana kwa ana. Nikaskiliza sauti za mazingira. Ilikuwa kama kurudisha akili nyumbani, kukumbuka kwamba maisha yanaendelea hata bila skrini mkononi.

Napenda zaidi upepo wa asili kuliko hesi. Kuna ule mkuzo wa taratibu unapopuliza, unaobeba harufu ya mazingira na kukufanya ujisikie hai. Na kumbuka jioni moja nikiwa nimekaa dirishani, upepo ukipita pole pole ukipoza uso ilikuwa faraja ya kweli. Ac ni nzuri inapobidi lakini upepo wa asili hunipa hisia ya uhuru na utulivu wa moyo.

Mara nyingi napendelea kusoma, kwa sababu kuna nipa nafasi ya kuingia kwenye hadithi na kufikiria mambo kwa utulivu. Na kumbuka nilipokuwa mtoto, nilikaa chini ya mtu nikisoma kitabu, nikisahau muda wote kuzunguka, lakini pia kuandika kuna nisaidia kueleza mawazo yangu kwa kina, labda hata yale ambayo si rahisi kusema kwa maneno.

Mara nyingi napendelea kunyoa ndevu. Hasa ili nihisi safi na mpangilio. Nakumbuka nilipo amua kujaribu kuiacha ndevu siku moja nilihisi kama haijulikani jinsi nitakavyoonekana. Lakini pia ndevu inaweza kuwa sehemu ya hutu na kumbukumbu fulani. Hasa inapopangwa vizuri. Kwa hivyo, kunyoa kuna nipa uhuru na usafi, lakini kuvaa ndevu pia kunaweza kuwa chaguo langu zuri kulingana na hali.

Kuna kumbu kumbu moja ya kutisha kidogo niliyo nayo, lakini si ya maumivu, ni mshangao zaidi. Nakumbuka nikiwa mtoto nilipotea kwa muda mfupi sokoni. Nikageuka ghafla, nikakosa sura nilio izoea. Moyo ulipiga haraka, dunia ikawa kimia kwa sekunde chache. Lakini nilipopatikana, nilijifunza thamani ya utulivu na kushika mkono watu wako kwa makini. Tangu hapo, iliyo geuka kuwa funzo la kumbu kumbu karibu.

Kila siku, napenda kutumia simu yangu na kombuta kwa kazi na mawasiliano. Kwa mfano, napiga simu, kutuma ujumbe au kuangalia barua pepe, pia kutumia programu ndogo ndogo za kupanga muda na kazi. Nakumbuka siku moja nilipo shindwa kupanga turatiba, zana hizi zilinisaidia kurudi kwenye mpangilio haraka.

Wakati ni na mgogoro na mtu, kwanza natulia kidogo ili nisisukume hisia. Kisha na jaribu kusikiliza kile anachosema kwa makini bila kuingilia maneno yake. Kisha kueleza mawazo yangu kwa utulivu. Nakumbuka siku moja nilikuwa na tofauti na maoni na rafiki yangu. Tulikaa chini tukizungumza kwa heshima. Hatimaye tulifikiria na tukafika kwenye suluhisho. Kwa kweli, subira na kuzungumza kwa uwazi dizo jia bora za kupunguza mgogoro.

Ndiyo, napenda kuogelea. Kuna hisia ya kipekee, unapokuwa majini. Mwili ukielea mawazo yakinyamaza taratibu. Nakumbuka mara ya kwanza niliogelea baharini, maji yakinibeba pole pole. Nikahisi kama nimeachilia mizigo yote ya siku. Kuogelea hunipa utulivu na nguvu kwa wakati mmoja. Kama mazungumzo ya kimya kati yangu na maji.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni pale ninaposhirikiana na watu wa tamaduni tofahuti. Nilijifunza kwamba kila mtu ana mtazamo wake na kuelewa hilo kuna nirahisishia kazi pamoja bila migogoro yoyote. Nakumbuka mradi mmoja tuliposhirikiana, tulijifunza kutoka kwa kila mmoja na mwisho wake matokeo yalikuwa bora kuliko yaliovyo tarajiwa. Kwa kweli, kanzi ili nifundisha uvumilivu, kushirikiana na kudhamini mawazo ya wengine.

Mara nyingi napenda kutumia kompyuta kwa kazi na mawasiliano kwa mfano. Napanga ratiba kuandika ripoti, kutuma barua pepe na mara nyingine pia kusoma habari au kujifunza mambo mapya. Nakumbuka siku moja nilipokuwa na mradi mkubwa kompyuta ilinisaidia kupanga kila hatua na uwazi na mpangilio. Kwa kweli, kompyuta kwangu si kifaa tu. Bali, ni rafiki wa kusaidia mawazo yangu na kuifanikisha.

Ndiyo, napenda sana muziki wajadi. Kuna nguvu fulani ndani yake, midundo na maneno yanayo guza moja kwa moja moyoni. Na kumbuka sherehe za kijiji, ngoma zilikichezwa, waze na vijana wakicheka pa moja. Sauti za ngoma zikijaa hewani. Muziki wajadi unifanya nijisikie ni meunganishwa na mzizi wangu. Kama kumbukumbu, hinayoishi kupitia sauti.

Sherehe inayonipendeza zaidi ni harusi. Kuna furaha isiyo ya kifani kuona watu wakishirikiana kucheka na kusherehekea upendo wa mapenzi. Nakumbuka harusi moja kijijini, kila mtu akicheza ngoma zake, chakula kizuri kikiwa mezani, moyo ulijaa raha. Kwa kweli, harusi ni zaidi ya sherehe ya kawaida ni tukio linalokumbusha thamani ya familia urafiki na furaha ya pamoja.

Ndio, napenda sana kulima bustani. Kuna raha fulani unapokuwa ukiweka mbegu, kuzitunza na kuona zimemea zikikua taratibu. Nakumbuka nilipokuwa na bustani kidogo nyumbani. Kila asubuhi nilipokuwa napiga, maji na kupanda mimea mipya. Moyo wangu ulikuwa mtulivu. Kulima bustani kuna nifundisha subira na pia kunanirudisha karibu na asili kwa njia ya mani na furaha ndogondogo.

Mara nyingi nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa zinazoshiriki. Napanga kuweka wigo wangu kwenye kiwango kidogo nakuhakikisha maneno, picha au taarifa zenye uelewa wa kibinafsi hazitokei hadharani. Nakumbuka mara moja nilipoona rafiki yangu amenukuliwa vibaya mtandaoni. Nikajifunza kwa tahadhari ni muhimu kuwa tahadhari. Kwa kweli kulinda faraga kwangu ni kama kujenga ukuta ndogo wa amani ya akili na usalama wangu.

Ndiyo napenda kupanda milima ingawa si mara kwa mara sana. Kila nikifanya hivyo huwa najihisi kama akili inapata pumziko hewa safi ukimya na hulo mwonokano wa juu vina nifanya nitafakari maisha vingine. Nakumbuka mara moja nilipo panda milima kidogo wa asubuhi mapema. Jua lilikuwa linakaa ndiyo lina amka pole pole ilikuwa ni hisia ya utulivu na ushindi kwa wakati mmoja.

Ndiyo, nimesha wae kufunga mnyama. Nilikuwa na mbwa moja tulie mfunga nyumbani. Na kwa kweli, alinifundisha mengi kuhusu uvumilivu na uwajibikaji. Kila siku kumlisha, kumtembeza na kuchezo nae kulinifanya nihisi kuna kiumbe kina nitegemea. Hadi leo, nikiona mbwa uwanakumbuka hule usiana wakaribu uliokua nao mimi na uyo mbwa.

Kwa kweli, mapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi na kwa busara. Naona ni muhimu kwa sababu siasa zinaathiri maisha yetu ya kila siku, bedhaa zetu, elimu, afya. Lakini, napendelea mazungumzo yenye heshima ya kusikilizana si ya mabishano makali. Nikiona watu wanabadilishana mawazo kwa utulivu, hapo ndipo mazungumzo ya siasa yanakuwa na maana kweli.

Wakati wa mapumziko kazini, mara nyingi napenda kujitenga kidogo hili kupumua. Naweza kunywa chai au kahawa, kuangalia ujumbe muhimu au kutembea nje kidogo nipate hewa. Wakati mwingine na zungumza na wenzangu, tunacheka au kubadilishana mawazo mepesi. Mapumziko hayo hunisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya na akili tulivu.

Tabia ninayo ipenda sana kwa wengine ni uaminifu. Inaguza kuona mtu anaposema ukweli na kusimama kwa neno lake. Hata kama si rahisi. Pia napenda unyenyekevu na heshima. Kwa sababu vinafanya mawasiliano yawe rahisi na yenyekweli. Ukiwa na watu wa namna hiyo, unahisi salama na kuthaminiwa pia.

Kwa kweli, napenda zaidi kutazama mchezo kuliko kucheza. Napata furaha kuangalia mpira hau riatha. Asa nikitazama na watu wengine. Kuna hile hisia ya pamoja, ushangilia, kubishana kidogo. Kucheza pia ni vizuri, lakini maranyingi hutokea kwa hajali ya afya tu. Si ushindi. Kutazama hunipea nafasi ya kupumzika na kufurahia mchezo wenyewe.

Ndiyo, nimesha waikuenda kwenye maonyesho ya sana marachache na kila safari huwa na isia yake. Nakumbuka mara ya kwanza, nikiingia, nilijukuta nimesimama mudamurefu mbele ya mchoro mmoja tu. Nikijaribu kuelewa alicho kuwa anahisi msani. Unajifunza kuwa sana hayongelewi kwa macho tu, mbali pia kwa moyo. Ni uzowefu unawakufanya ufikiri za hidi ata baada ya kutoka nje.

Kwa kweli, napenda kwenda sinema, lakini si kila wakati. Kwa kawaida, naweza kwenda maramoja au mbili kwa mwezi. Hasa nikisikia kuna filamu nzuri na inaonyesha maisha halisi. Sinema kwangu ni kama mapumziko ya akili, unakaa gizani, unaacha dunia nje kidogo, alafu, unatoka ukiwa na mawazo mapya, au hisia tofauti. N iburudani, lakini pia ni njia ya kujifunza.